Wafanya kazi wapya wanahitaji kukaribishwa kwa njia ambayo ni njia ya kimsingi wafanya kazi hawa wapya unafaa kuonyesha kila namna na kila njia ambavyo kazi yako ama kazi hii inendelea Kumaanisha lazima ajue kwanza mwanzo hadi mwisho ili aweze kuwa akifanya kazi na wenzio bila tashwishwi wafanya kazi wapya wanafaa kukaribishwa kwa ukarimu upole ili waweze kuhisi kuwa wanatosheleka kufanya kazi kwenye kufanya kazi mahali ambapo upo. Unapo wakaribisha kwa njia hii. Wapya huwaona kama watu wazuri wenzio unapokaribisha mtu kwa upole na kwa utulivu. Yeye huwanza kukutazama kwa mtazamo mwingine Wakati huu pia waweza kujenga uhusiano mwema na mfanya kazi huyu mpya Mwenzio wewe ndio utakaye kuwa ukimonyesha kinachofaa kutendeka ama kinachofaa kuendelea katika kazi hii Pia wageni huwa hufaa mwenzio wao huleta huleta njia na mbinu zingine za kufanya kazi na ama hata saa zingine wao wenyewe hufanya kazi kwa mbinu zingine na hata waweza kabadilisha ama kaongezea mnavyo fanya kazi ama kazi inavyo endelea.

Kwa kawaida, mimi huwa nimechoka mno ninaporudi kutulia kwenye kitanda kulala. Mwanzio, mimi hulala kwa masaa tano ama saa si saa nne. Mimi hulala kwa saa hizi na hutosheka kwa usingizi huo mwanzio Nishazoesha akili yangu kufanya kazi na usingizi ambao ni usingizi wa saa nne pekee. Mwili wa binadamu huwa wahitaji usingizi ili iweze kujitengeneza unapokuwa umelala Mwanzio mwili wa binadamu hujitengeneza na kujirekebisha unapokuwa umelala mno usingizi uliokuwa usingizi ule wa fofofo mtoto pia anafaa usingizi mwanzio yeye huweza kupata kukua na hata kuweza kupona anapokuwa amelala kama ni mgonjwa usingizi ni muhimu kwa mtoto mchanga mwenzio Ndio ndipo wakati ambapo yeye anaweza kukua na hata kupata mifupa na hata kupata mwili ambao uko sawa Mwanzio usipolala Jambo hilo husumbua akili na akili inapokuwa inasumbuka akili yaweza kunyima mwili mzima inapokuwa ikihitaji mwenzio mtoto atashinda akilia sana.

Kwanza naipenda kazi yangu mno. Nziyo kazi yangu ndiyo ambayo hiunipa riziki yangu ya kila siku. Naipenda kazi hii na nataka kuenda mbali kwenye kazi hii. Nataka nipande cheo na cheo na cheo nyingine baada ya kupanda cheo hiyo. Ndiyo, inapopanda cheo inaweza kupata kuongezewa mshahara na hata naweza kutumwa sehemu tofauti tofauti za dunia. Kazi yangu yaweza kunipeleka mbali menzio yaweza kunisafirisha hadi kuenda nchi za ng'ambo kazi yangu ningependa kupep kufika cheo cha manager. Menzio unapokuwa kwenye cheo cha manager wewe ndiyo ambaye unaangalia watu wanapokuwa wakifanya kazi na kuwashauri watakavyofanya kazi Mimi napenda hiyo kwa sababu naamini kuwa naweza kuongoza kama manager. Ilhali pia ningeweza kupenda kufungua biashara yangu kando ya kazi hii ambayo nimepewa mahala ambapo nipo kazi. Ningependa kuweka biashara yangu mwenzio baadaye ningetaka kujiajiri. Kujiajiri huwa njema mwenzio wewe mwenyewe ndiye ambaye waendeleza biashara ile. Wajua yanayo ama yasiofaa na wewe pia wajua biashara yako nje na ndani. Wewe pia ndiye ambaye utakuwa utakaye kuwa Unafanya uamuzi katika kazi yako ama kampuni ambayo utaweza kuanzisha ama kazi yako.

Ninapokuwa nikitumia simu ama chombo ambacho kina uwezo wa kuingia kwenye mtandao kwa mara mingi mimi hujipata natumia programu ambayo ni programu ya YouTube Programu hii huwa programu njema mwenzio ni programu ambayo ambayo wasanii na watu wa sanaa tofauti huweka video na hata huimba na huweka uimbaji wao kwenye Programu hii Programu hii huwa ya dunia mzima Programu hii huwa njema mwenzio Unapokuwa ukieka video zako na video zako zitazamwe na watu wengi video hizi zaweza kakupa pesa video hizi zaweza pia kafanya wewe Ukapewa kazi na kampuni tofauti tofauti Hili uwatangazie mali yao Hii huwa njia ambayo huo huo njia amba watumbuizaji wengi wa mtandahu wa YouTube ufanya wao hupata pesa kwa namna ya kutangaza biashara ama shuguli ama hata chombo cha biashara tofauti na kueza kuza sera zao wao hulipwa kwa kuwauzia sera hizi kwa matangazo zao kwa programu hiyo ya YouTube Pia huwa programu ambayo yaweza kusomesha na kufunza Programu ambayo ina nyimbo, ina hata mafunzo Pia ina yaweza kuwa programu ambayo yatumika kueneza ujumbe mwenzio nyumba za habari pia izinazipo katika programu hii ya YouTube bila programu hii, hakungekuwa na uwezo wa kueneza video kwa haraka kama hii programu.

Mimi hupenda hali ya hewa ambayo huwa hali imetulia Hali hii naipenda mwanzio mimi naweza kutoka kwenda kuzunguka na kufanya shughuli zangu bila kujali anga bila kujali hati nitanyeshewa ama jua itanimulika mno hupenda hali hii ya kutulia mwanzio kuna pokuwa kumetulia wewe waweza kutuliza akili na pia wewe waweza hata kutuliza mawazo mwenzio kuna pokuwa kumetulia, akili pia ya weza kutulia yenyewe. Hali hii huwa njema ya kuenda kwa mfano kupiga, kuenda bustanini na kupiga picha. Unapokuwa kwenye bustani wakati kumetulia, wewe waweza kujivinjari utulivu ule. Mwenzio bustani huwa na miti na kunapo kuwa kumetulia, kunaweza kuwa ni pahali ambapo ni nzuri sana na kutuliza mawazo. Pia, hali hiyo ya utulivu ni hali ambayo ya weza kutegemeka mwenzio, ni hali ambayo unajua, unauhakika, waweza kuamka na kufanya shughuli zako bila kujali ya hewa ama hali ya haa, hali ya anga. Unapokuwa hali ya anga inadhoofika ama ya weza kuwa ule nguvu mingi Hali ya hewa ya weza kufanya maisha ya binadamu ikawangumu kwa mfano mafuriko Wakati wa mafuriko watu wengi hupoteza nyumba zao na hata wengine maisha yao kunapokuwa kumetulia pia watu huweza kufanya shughuli za kila siku kama biashara Ukulima, usafiri na shughuli zingine tofauti tofauti Kwa mfano kuna pokuwa kukinyesha sana chombo kama ndege hakina nguvu ya kupepea Kuna pokuwa kukinyesha mvua mzitomno Pia magari wakati mwingine huenda Ikawezwa nguvu na hali ya anga mwenzio Kuna ponyesha mno magari hukwama na pia mvua ile na maji ile huharibu barabara.

Siku yangu ya kuzaliwa, mimi huisherekea kwa njia tofauti tofauti kwa mfano, mwaka uliopita, nilisherekea Nilisherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kufurahia na marafiki zangu Tulijivinjari, tulienda, tukanunua chakula kingi na vinywaji vingi Tukala, tukakunywa pamoja, tukafurahia, tukiwa pamoja na ndio familia yangu na rafiki zangu huwa kama kila kitu kwangu pia mimi weza naweza kushangilia ama kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kwenda kwenda kutembea kwenye milima hata ziwani yaani napenda safari. Safari hizi hunifurahisha manzio mimi huweza kuona vitu vipya, kuona viumba vipya na hata kujua mahali ambapo sikua najua hapa awali. Ninapokuwa kwenye siku hii yangu ya kufikisha ya yakuzaliwa, pia wazazi wangu huniandalia chakula ambacho ni chakula kizuri wakati mwingine. Wakati mwngine pia mimi naweza kufurahia siku yangu ya kuzaliwa nikiwa nyumbani manzio, familia yangu wakati mwingine huniandalia na hata kuniekea sherehe, sherehe hizi huwa sherehe za kufurahisha manzio, wakati wakuzaliwa huwa wakati ambapo familia huja pamoja na kusherekea mmoja wao. Mimi hupenda hii menzio hua njia ya kukuza familia, taksidia familia kuwa wenye wanapendana na kutumia wakati wao pamoja, yaani wana wakati wakujadiliana na kusikizana na kusemezana.

Muziki wa jadi, ya aina wa muziki, ambao hutokana na utamaduni, mila na hata desturi za watu fulani. Ngoma hizi za jadi, huwa hunipendeza mwenzio watu hutumia ubunifu kutengeneza ngoma hizi. Muziki huu waweza kutengenezwa kwa viungo tofauti, tofauti kwa mfano, ngoma, zeze, filimbi, kayamba wakati mingine, na pia kuna watu ambao hutumia marimba wimbo hizi huwa wimbo za kihistoria, wimbo ambazo zina maadili kwetu na pia zina ushauri ngoma hizi hutumika Wakati ngoma hizi huimbwa watu hupenda kuvaa mavazi za kitamaduni ili kuonyesha kuwa wanapenda utamaduni wao. Wimbo hizi zaki wimbo hizi za jadi hufurahisha, mwenzio yatukumbusha vitu ambavyo wazee wetu ama waliokuja mbele yetu walichokuwa wakifanya. Muziki huu haipendezi vijana pekee mwenzio hupendeza wazee mwenzio wazee ndio ambao huhifadhi historia hiyo kwa nyimbo hizo. Pia wasanii watalii hutoka nchi mbalimbali za kigeni za nje ili waje tu wasikilize nyimbo hizi za jadi. Nyimbo hizi hupendeza mwenzio wanapokuwa wakiimba nyimbo hizi, watu hutingiza viuno, mwili na hata na pia wanapokuwa wakiimba nyimbo hizi wao huwa wamevaa kidesturi ama kitamaduni. Kwa mfano, waweza kuwa wamevaa ngozi ya ng'ombe ama ngozi ya mnyama mwingine yeyote ule Pia aweza kuwa ameweka pembe ama ameweka chombo chochote kile cha kitamaduni. Sera hizi hufurahisha mwenzio huwa tofauti na za kawaida.

Mimi huwainisha penzi yangu kwa njia tofauti tofauti kwa mfano kuna kupanga muda vizuri Unapotenga ratiba ya kazi na ratiba ya mambo ya ofisi wewe waweza kugawanisha kazi yako Pia unezatenga muda wa kupumzika, muda wa familia na wa burudani Epuka kubeba kazi hadi nyumbani na mara kwa mara. Haya Pia mimi huweka mipaka Unapoweka mipaka taabu za kazini zisieze kufikia maisha yako ya kibinafsi Kwa sababu unapokuwa ukifanya kazi hii Alafu wewe uwanze kuleta sera zako za kazini nyumbani ama kwa maisha yako ya binafsi Yaweza kafanya wewe hata kupoteza marafiki Pia kwa kujitunza na lala ya kutosha nafanya mazoezi ya mwilini nakula hata chakula bora Pia kwa kutumia teknolojia. Teknolojia pia inasaidia mwenzio. Teknolojia yaweza kukupangia kazi na hata kakupunguzia mzigo ule wa kazi. Pia naweza kufanya shughuli hii kwa kuweka malengo halisi kwa mfano. Nataka kufikisha lengo fulani ama nina lengo la kufikisha. Pia natafuta msaada kwa mfano Ninapo shiriki majukumu nyumbani mimi naombo usaidizi kutoka kwa ndugu zangu pia naomba msaada kazini Wenzio binadamu wanahitaji usaidizi ili kufanya kazi.

Kujaribu chakula kipia huwa kitu ya kufraisha. Nziyo, unapujaribu chakula kipia, wewe wapata namna tofauti tofauti za kupika chakula. Pia, unapukua ukijaribu chakula kingine, wewe waweza kupatana na chakula kutoka eneo tofauti tofauti na ambacho kinamadili tofauti tofauti kumili ya binadamu. Mwenzio unapokuwa ukila chakula tofauti na ambayo kuwa ulizoaya wewe ya weza kupata kujua chakula tofauti cha watu tofauti chaonja aje Pia ya weza kukuseidia kujua viungo tofauti tofauti ya kupika jikoni Pia yaweza kakuseidia kujua namna ya kutairisha chakula kipia ambacho hata hukua na habari yake hapo awali Pia huwa nzuri menzio unapokuwa ukila chakula kipia mtu ama watu walio kwenyesha chakula kile wana kuelezea chakula kile kilitoka wapi na nicha dini gani ama kinamadini gani Pia chakula kipya wakati mingine huwa njema mwili yetu kama binadamu ya weza kuwa inaitaji kitu lakini haijui ni kitu kigani. Mwenzio uneza kula chakula kile na ukapata wewe umepata kitu ambacho mwili wako ulikuwa ulitisha. Kwa mfano, nyama huwa na madili mingi, ambayo madili haya usaidia kutengeneza damu, hata mboga za kienyeji wakati mingine usaidia kutengeneza damu na vitu mingine. Mimi kupenda chakula kitamu menzio, chakula kilicho pikuwa kikiwa kitamu, chakula chakubutia na chakula ambacho wa mutu kufraia anapokuwa akiila.